Mimi hupenda filamu za action na detective movies ambazo zina mizunguko ya kusisimua na mifano ya upelelezi na utatuzi wa shida ambazo zinakumba watu na makampuni hapa duniani mashindano ya akili kati ya wapelelezi na wakosefu ugumu wa kufikiria na action scenes zinasaidia fikra zangu pakubwa.

Kazini, mimi huwakaribisha mfanyakazi mpya, kazi ya kwanza ni kuandaa vitambulisho na vifaa kabla ya kuanza kazi. Hapa, mimi huhakikisha kwamba kompyuta, simu, akaunti za mfumo na vifaa vyote viko tayari. Pia, mimi huwapa mazungumzo, mzunguko wa ofisi ili waweze kujua jinsi tunavyofanya kazi hapo kazini. Nawakabidhi mwongozo wa wafanyakazi, nawatambulisha kwa wenzao wa timu au wafanyakazi wenzao. Pia ninawaeleza malengo na matarajio ya kazi. Mwisho mimi hupanga chakula cha kukaribisha au kikao cha kuwapokea wageni.

Mimi nina kumbukumbu kadhaa za shule ambazo mimi nadhani ni nzuri ya kwanza ni vitabu vya kiale na daftari kwenye meza hivi vinawakilisha masomo na juhudi zangu za kujifunza pia kuna mifuko ya karatasi na kalamu kwa ajili, hili linatumika kwa ajili ya kuchora kuandika na kufanya kazi ya uchoraji, madaftari yananipa kumbukumbu ya kuwa na maandishi michoro na nakala za masomo.

Kuna shughuli mbali mbali ambazo nazifanya ili kulinda mazingira. Kitu cha kwanza ni kudumisha usafi na kuhakikisha mahali ambako nafanya kazi ama ambako nipo na popote nipitapo ni pasafi. Pili ni kupunguza matumizi ama kurecycle. Kwa mfano kupunguza wakati balbu hazitumiki zima ili kupunguza umeme unaotumia. Pia hii inasaidia kuhifadhi nishati nahifadi maji kwa kupunguza matumizi ya maji. Napanda miti na mimea na pia natumia bidhaa zilizo tengenezwa kwa mazingira.

Mimi naishi jijini Nairobi, eneo nalo liishi, naishi kwenye nyumba refu ya gorofa, eneo hili lina shughuli nyingi na watu wengi, magari na sauti za mijini. Nilikumbuka jinsi ilivyo kuwa na garama kubwa kuliku nilivyo tarajia, na vile nilivyo furahi kuwa karibu na kazi na mahala pa mazoezi ya mwili. Nachopenda kuhusu eneo hili ni kuwa kuna duka maduka yapo karibu matatu na hoteli ndogo ambazo zinasaidia kukimu mahitaji ya kila siku naishi salama na raha mahali ninapoishi.

Ndiyo mimi hupenda historia kwa sababu inanikumbusha yaliyo pita na ina ni himiza kuwa nisirudie makosa yaliyo pita na inatumia pia yaliyo pita kupanga mambo yangu yajayo. Kwa hivyo historia ni muhimu kukutukumbusha mambo ya kitoto na mambo yaliyo pita maishani.

Ndiyo, napenda kuoga na majimoto, maji haya, hunipa furaha na utulivu, yanafanya niwe nitulize misuli yangu, yanifanya nifurahie kuoga zaidi, hunisaidia kulala vyema usiku na huniosha vizuri zaidi. Hata hivyo, sio kila wakati na oga maji haya moto, kwa mfano wakati huu ni wakati wa kiangazi kwetu na mimi napenda kuoga maji yakiwa baridi, ili kutuliza joto mwilini.

Mimi hukimbia kila asubuhi kwanzia jumatatu hadi ijumaa, mimi huenda huamka na kuelekea uwanja wa mpira ulio karibu, katika huo uwanja mimi hukimbia raundi mbili au laku mbili ambaye ni takriban mita mia nane kuelekea elfu moja kila siku kwa muda wa siku tano za wiki.

Laa! Mimi sivai miwani kwa sababu macho yangu bado yanaweza yakaona karibu na kwa mbali. Sihitaji usaidizi wa miwani kuona. Hata hivyo wakati napo tembea kwa vumbi au kwa jua kali mimi huvalia ngolo au miwani ya kuzuia vumbi au mwangaza mwingi kuingia machoni.

Mimi nashirikana na wenzangu kazini kuhakikisha kuwa tunafanya mawasiliano kwa uwazi, nasikiliza na kuheshimu maoni ya wenzangu wa timu, nagawanya majukumu kwa usawa, pia nafanya mijadala kwa uwazi nashirikiana katika kutatua matatizo ya timu pamoja na wao, nadhamini na kushukuru kazi za wenzangu katika timu.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa Kate, huyu jamaa tulipata na yeye katika chuo kikuu, katika michezo. Kisha baadaye urafiki ulienea zaidi baada ya kuhitimu chuo kikuu, yeye alihitimu mwaka moja mbele yangu, kisha nikampata kazini naye aliyenifunza kazi. Baadaye urafiki uliongezeka tulipoanza kueka biashara ya pamoja na kuendeleza maisha yetu na kipato chetu. Urafiki huu naudhamini kwa sababu ya juhudi ambazo tumetia sisi wenyewe kuonyesha umoja na uwazi katika biashara.

Kuna vyakula aina nyingi ambazo tulikuwa tukivila kitambo. Chakula ninacho kienzi ni ndizi iliopondwa ikipikwa na nyama. Hii ni ndizi mbichi zilizopikwa, zikapondwa kisha inaliwa na nyama ya mchuzi. Mafuta ya kusonga na mboga za kienyeji. Hio inanipeleka kwenye kumbu kumbu za nyumbani kwa baba na mama.

Simu au rununu ni muhimu sana kwa mambo mengi maishani. Jambo ambalo nalitumia simu yangu zaidi ni kuwasiliana na watu kupitia mitandao ya kijamii kama WhatsApp na Facebook. Natumia natuma ujumbe, picha na simu za sauti kwa familia na marafiki. Pia kwa mambo ya haraka au dharura simu ni nzuri kwa mawasiliano.

Mimi hupenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika kuna nifanya ni kunanipa nafasi ya kujieleza kwa kina kufikiria kwa undani kuorodhesha mawazo ya kujieleza kwa usahihi pia kuandika kuwa na kumbukumbu ya kudumu katika kuandika ni mimi huboresha lugha na mimi kuandika kuna leta utulivu wa akili.

Lugha ambayo ningependa kujifunza kwa sasa ni kichina. Kichina ni lugha ambayo inazungumzwa na watu wa nchi ninae toka China. Ningependa kujifunza lugha hii kwa sababu kuna idadi kubwa ya watu wengi ambayo wanaongea kwa lugha hii. Pia China ni inchi ambayo inausemi mkubwa duniani sasa na inaeneza malengo yake katika inchi zingine ikiwemo inchi ninayo ishi. Pia ni inchi ambayo ina utajiri mkubwa utajiri na utamaduni mkubwa vitu ambayvo ningependa kuvijua pia lugha hii inanipa fursa ya kiuchumi na kibiashara na changamoto ya fikra.

Mara nyingi chakula changu cha jioni huwa ugali kwa nyama na mboga ya mchicha kidogo. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu nyingi. Pia ni kitamu na kinafurahisha. Ni chakula cha kiasili na cha jadi na kinaridhisha na kunituliza.

Kama binadamu yeyote yule, mimi wakati mwingine huwa na hali mbaya ya kiafya na nikiwa na hali kama hiyo mimi huwenda hospitali na kuhisi dalili zisipo pita kujitibu nyumbani. Lakini kwa kweli siku hizi ni nadra sana sababu za mimi kutenda hospitali kwa mwaka ni kwa sababu najilinda kia afya mimi hujitibu nyumbani kwa matatizo madogo madogo pia mimi hupima afya kwa ustawi na kuepuka msongo wa mawazo pia nafanya mazoezi kila asubuhi na natumai yana nisaidia kuimarisha afya yangu.

Ndiyo mimi hupenda kula popcorn kwanza nina sababu ya kuwa popcorn ni rahisi kutengeneza inachukua dakika chache tu kwenye jiko la microwave au kwenye sufuria kwenye moto na tayari unafurahia burudani pili popcorn ina aina nyingi za ladha unaeza ukachagua ya kawaida ya chumvi au ukaweka sukari au kwa mchanganiko wa viungo kama pili pili vitungu saumu au karameli tatu popcorn ni bora kwa starehe ikiwa unatazama movie nyumbani, nikiwa kwenye tamasha la filamu au nikifurahia mchezo mpira ya ligi ya uingereza, popcorn huwa sahihi bora katika burudani.

Shughuli ninayoienzi ni kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu kwanza vya historia, kuhusu watu tamaduni na matukio ya zamani. Pili napenda kusoma hadithi za kubuni au fiction. Hasa za uhalisia wa kisaikolojia na kihistoria na uchawi. Tatu napenda kuandika simulizi fupi fupi wakati mwingine. Nne, mimi napenda kutembelea maktaba na maduka ya vitabu ya zamani.